Wakati wa mgogoro na mtu, mimi humsikiliza mwenzangu kwa umakini zaidi ili nielewe shida ilipotokea na jinsi tunavyoweza kuisuluhisha shida hii. Pia, mimi huwaza na kuwazua ili nielewe pale ambapo shida ilitokea na namna tunaweza itatua. Ikiwa ni ngumu zaidi, mimi hutafuta mtu ambayo ana hekima na maarifa zaidi kutushinda sisi sote ili atusaidie kutatua shida hiyo.

Mimi hushughulikia muda vizuri zaidi. Kwa kuwa, mimi hupanga kila kitu kinachofaa kufanyika na muda wake. Hii hunisaidia, kufanya haraka na kwa umakini. Pia, mimi huzingatia muda, nilioweka na kile kitu ambacho nimepanga kufanya na muda wake. Kisha, mimi huepuka mitandao na huepuka kila kitu, ambacho kiyaweza ni sumbuwa.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni mafanikio ambayo mtu amefanya jambo likawa bora zaidi na lika onekana na kila moja. Hii mafanikio huwa bora zaidi pia hufanya watu wengine kutia bidii zaidi kakazi zao ili pia hao wakaeze kufanikiwa.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza hasa mchezo wa kandanda. Nilipenda zaidi mchezo huu na niliburudika zaidi kila mara nilipokuwa nikiucheza. Mchezo huu ulinifraisha sana na nilipenda sana kucheza na marafiki wangu. Kila mara nilipomaliza kazi nilielekea mchezoni ili nikacheze mchezo huu. Hii imenipa furaha sana kila mara ninapocheza mimi huhisi vyema huhisi bora zaidi. Pia mchezo huu ulinipa umaarufu zaidi katika familia yetu na katika jamii yetu. Kwa kuwa wengi hupenda kucheza mchezo huu.

Mimi napendelea mwanga wa kati. Huu unisaidia. Bora tu unanisaidia kuona na kukaa viema. Mwanga huo unatosha. Unapoweka mwanga mwingi waeza haribu macho. Na kufanya uwe kiziwi usieze kuona. Kwa hivo mimi hupenda mwanga wa kati kwa kuwa ni bora zaidi kwa kila kitu unachokifanya asaa wakati wa kusoma. Mwanga wa kati waeza kumsaidia mtu kusoma vizuri na kuelewa kila anacho kisoma kwa uzuri zaidi. Kwa hivyo, mimi upenda mwanga wa kati.

Timu ninaipenda ya mpira wa muguu ni timu ya Manchester United. Timu hii unifraisha sana kila mara inapocheza na alie nifanya nikaipenda ni rafiki yangu alie nifunza kuhusu na kunionyesha jinsi ni nzuri. Timu hii ucheza mpira wa waingereza marufu kama English Premier League na timu hii huwa uibuka mara mingi zaidi kuwa bora. Pia, timu hii, ndio timu tajiri zaidi, duniani, kwa ubora. Na pia huwa na, wachezaji wenye ubora, ukubwa zaidi.

Mimi huhifathi data yangu kwa kuweka sheria kali zaidi na nambari zenye ugumu zaidi katika kuifikia data yangu. Hii unisaidia kuwa na umakini zaidi. Pia mimi huepuka kuingia kwenye mitandao ambayo haijaimarishwa wala haina ulinzi wa kutosha.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni tukio ambalo, tukio ya siku ambao nilizaliwa. Tukio hii ni muhimu sana na hunisaidia sana kukumbuka siku hiyo niliyozaliwa. Tukio hili huniwezesha zaidi kufanya kila kitu ninachokipenda na kila kitu ninachokumbuka. Tukio hili ni bora zaidi kimaisha yangu.

Kinacho fanya mazingira ya kazi iwe bora zaidi ni wakati kuna mpangilio dhabiti katika kila kazi na katika kila kitu kinacho fanywa hapo. Kukiwa na mpangilio dhabiti kazi huwa swafi na swadakta na kila mmoja hujua kile anachofaa kufanya kwa wakati fulani au kile asichofaa kufanya kwa wakati fulani. Pia wakati kuna bidii huwa na mazingira bora zaidi. Kila mmoja anapotia bidii mazingira huwa bora kwa kua matokeo huonekana na matokeo yanapo onekana mazingira huwa bora zaidi.

Chakula nachokipenda kula jioni ni chakula kinachoitwa ugali. Ugali huliwa na ugali ni chakula kitamu zaidi na mimi hupenda kukila na kitoweo kama vile nyama ya ng'ombe ama kitoweo kama vile kuku. Hii huwa tamu zaidi ninapoila hivo na ninapokula na ugali. Ugali ni muhimu sana katika nchi yetu na adi maarufu zaidi katika nchi ya kiAfrika.

Ndiyo mimi hupenda kujifunza historia kwa kuwa historia hunisaidia kujua pahali ambapo tulitoka na pahali ambapo tunaelekea. Historia ni muhimu sana katika jamii yetu na historia hutufunza mambo mengi sana tofauti tofauti kwa jamii hutusaidia kujua mambo muhimu na nini muhimu kuliko kingine katika jamii.

Kuwa na afya nzuri, mimi hula vizuri, hula chakula chenye madhumuni madini yote na pia hula chakula chenye nguvu zaidi. Hii ni kujenga mwili wangu kunifanya niwe bora zaidi katika kila kitu nachokifanya. Pia kufanya mazoezi kila siku asubuhi na jioni imekua jambo muhimu sana katika maisha yangu na imenisaidia sana kuishivyema na marafiki wangu.